Kazi yangu mimi nafanya biashara ndogo ndogo nauza viungo vya chakula kama vile nyanya, vitunguu, viungo vya pilau, viungo vya mboga, naifanyia sokoni kwa hiyo naipenda sana kazi yangu, napenda kwasabu inaniingizia kipato na kuhusu masomo mimi sisomi, nishamaliza kusoma siku nyingi. Lakini kazi yangu naipenda na changamoto za kazi ni saa ingine mzigo unachelewa kufika, unafika umeharibika, unakuta nyanya zimeoza, kwaiyo unakuwa umengia hasara. Ningependa zaidi kubadilisha namna kusafirisha ili mizigo iwe inafika kwa haraka, kuepusha hasara kama hizo ndogo ndogo.

Mawasiliano ni mazuri, tunawasiliana mara nyingi kwa njia ya ana kwa ana, kwa sababu huwa tunakua wote pamoja, ila ikitokea kwamba mmoja, hayupo, nina mpigia simu kujua kwa nini leo haujaja, ata nieleza sababu yake, nita wajulisha na wenzangu kama ni sababu kubwa, kwa mawasiliano yetu yapo hivyo ni mazuri, hatuna changamoto.

Napenda rangi ya bluu, ni rangi nzuri, inawakisi maziwa, au mito, au bahari. Kwa hiyo, naipenda sana rangi ya bluu, hata nikivaa, najisikia vizuri, najiona nimependeza. Zaidi, hata nikiwa nayo ndani, kwa mfano nikiwa na chombo cha bluu, najisikia burudani zaidi, naipenda sana rangi ya bluu.

Napenda kuwasiliana na watu ana kwa ana, lakini pia napenda kuwasiliana kwa kutumia simu. Ila mara nyingi sana njia ya mawasiliano ambayo ninaitumia ni ana kwa ana. Ile ya kuonana mtu na mtu, tunaongea, tunajibishana apo apo, tunaweza tukaanzisha na story nyingine na nyingine, story zikanoga. Huwa napenda sana kuwasiliana na watu ana kwa ana.

Naweka neno siri salama kwa kutowambia watu, wala kwa kutowaonyesha watu, nalijua mimi mwenyewe, hakuna mtu mwingine analijua. Neno siri ni siri yangu, kwa hiyo naliweka salama kwa njia hiyo. Sina njia nyingine ya kuliweka salama, zaidi ya kulitunza, na kutowambia watu neno siri langu. Watu hawalijui.

Nafanya mazoezi ya kurukaruka lakini pia nakunywa maji ya uvuguvugu kila asubuhi lakini pia najitahidi sana kula vyakula ambavyo ni vya kiafya zaidi kuliko kula vyakula vile ambavyo vinaathiri afya kwa upande kwa namna moja ama nyingine.

Napenda sana msimu wa mwisho wa mwaka kwa sababu unakua umeambatana na mambo mengi, unakua umeambatana na kupumzika, unakua umeambatana na sherehe, unakua umeambatana na burudani mbalimbali. Kwa hiyo mwishoni mwa mwaka ni msimu ambao naupenda naufurahia na kila unapofikia uwa nasikia faraja nafurahi natamani kama vile hicho kipindi kisiishe ila bahati mbaya huwa haudumu sana.

Ninahifadhi data yangu kwa njia ya kuzima data pale ambapo situmii ndio ninavyohifadhi data yangu natumia laini ya simu katika kununua data na kutumia na kuhifadhi mara nyingi natumia laini ya airtel katika kununua data mara chache nanunua katika laini ya vodacom.

Napenda chakula chenye ladha tamu, chakula chenye ladha ya asili, kwa mfano mboga michemisho, unaweka karoti, hoho, unaweka kitunguu, yaani hile ladha michemisho chemisho ile, mi ndo naipenda. Sipenda chakula chenye viungo vingi, kinakuwa kinapoteza ladha na uhalisia wake.

Napendelea mazingira ya liyo changamuka, mazingira yenye watu wengi wanaopita, mazingira yenye mzunguko mkubwa ya watu, wanaenda, wanaarudi, wanafanya hivyo, wanafanya vile. Hayo ndo mazingira ambayo napendelea kufanya kazi kwa sabu ndo mazingira ambayo ya nanipa wateja katika biyashara yangu. Lakini mazingira ya liyo tulia, siezi pata wateja kwa napendelea mazingira yenye mzunguko mkubwa wa watu.

Mimi kazini kwangu, sina wafanya kazi wapya, nafanya shughuli zangu mwenyewe kwa sababu bado sijafikia hatua ya kua ajiri watu, bado nipo mchanga sana katika biashara, katika vishuguli ninavyo vifanya vidogo vidogo kwa hiyo sina huo, sina hiyo nafasi ya kusema nitakaribisha wafanyakazi wapa, ninafanya shughuli zangu mimi mwenyewe.

Lengo langu la muda mrefu ni kuboresha biashara yangu, kukuza mtaji, kuongezea idadi ya bidhaa, ili niweze kugusa, wateja wa aina mbali mbali, kutoka kila nyanja, kutoka kila sehemu. Na hiyo ndio lengo langu la muda mrefu na natamani sana lifanikiwe. Endapo nitafanikiwa kulifanya hilo. Nitafurahi.

Kazi ndiyo maisha yenye bila kazi hakuna maisha. Kwa hivyo ili niishi, pamoja na rehema zake mwenyezi mungu na neema ya mwenyezi mungu, ni lazima nifanye kazi. Hata Biblia inasema asiyefanya kazi na hasile. Kwa hiyo kazi ni maisha. Bila kazi hakuna maisha.

Nataka kuja kuwa mfanyabiashara mkubwa, mfanyabiashara kwa bei za jumla, watu waje wajimue kutoka kwangu na wao wakauze kama ninavyofanya mimi sasa hivi, kujimua kwa wengine na kuuza kwangu wapo kidogo kidogo. Kwa malengo yangu, nataka nije nifikie 'level' hiyo.